Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio kwa sababu redio inafanya sisi tunapata taarifa ambazo zimeweza kujiri eneo mbalimbali. Kwa mfano, kama taarifa ya habari, lazima kila baada ya saa mbili au sa nne au namna redio inavyokuwa imepanga vipindi vyake, lazima wanakuwa wanaweka taarifa ya habari. Kwa hiyo kupitia hiyo taarifa ya habari, unaweza kujua kitu gani kilichojiri, either nchini kwako, au ilayani kwako, au kati ya mkoa na mkoa, au barani kwako, au hata duniani kote, unaweza kupata hizo taarifa zilizojiri. Kwa hiyo, napenda sana kusikiliza redio kwa maana, ninapata taarifa zilizojiri. Lakini pia, ninapenda kusikiliza redio kwa sababu kunakuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinaelimisha jamii, vinanufaisha jamii. Lakini pia, unaweza kujua namna, namna ya kutatua changamoto, namna ya kuepuka vitu mbalimbali.

Umeme ukikatika nawasha tochi kwa ajili ya kuweza kupata mwanga. Ukipata mwanga ndani, unaweza kuepuka labda kama kuna mdudu amengia, humo ndani, unaweza kumuona. Kwa hiyo umeme ukikatika nawasha tochi, ili niweze kugundua kwamba kitu gani kimengia ndani, lakini pia niweze kuona ndani vitu vyangu, kama nilikuwa napika, niweze kuona vifaa vyangu vya kupikia viko wapi, jiko langu liko wapi, au niweze kuona, kitu ambacho kinaweza kika nidhuru kuingia ndani. Kwa sababu, kama huja washa tochi, ata mdudu au mnyama, anaweza kuingia ndani na usione. Kwa hiyo umeme ukikatika ninapenda sana kuwasha tochi ili niweze kuendelea na kazi yangu ili niweze kukomboa muda. Na umeme ukirudi, utakuta ile kazi nimesha ifanya, na tayari nitakuwa nimesha komboa wakati. Haita nifanya mimi niweze kutofanya kazi. Nitafanya kazi kwa sababu na kuwa nimeukomboa wakati.

Ndiyo, nimeshaweza kuanzisha biashara na ilikuwa ni biashara ya kufanya miamara, kuweza kufanya miamara kupitia mitandao mbali mbali au kupitia benki mbali mbali. Lakini pia biashara inasaidia, unaongeza kipato, biashara inasaidia, unaeza kuwa mtu, unakuwa mfanya biashara. Lakini pia inasaidia biashara maana, unakuwa, unatoka sehemu moja, kuenda nyingine. Kwa hiyo, kupitia biashara, unaweza ukabadilika, ukafanya maisha yako, kupitia biashara, unaeza ukawa tajiri, kupitia biashara, unaeza kupata hela, kupitia biashara, unaweza ukaongeza kipato. Huwa napenda sana kuanzisha biashara.